Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kusikiliza mawazo ya kila mtu. Nahakikisha kila mshiriki anahisi kudhaminiwa na kushirikishwa katika maamuzi. Pia napenda kugawa majukumu kwa haki na kusaidia pale mtu anapohitaji msaada. Hii hujenga uaminifu na hufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi zaidi.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku, asubuhi au jioni kulingana na shughuli nilizozifanya. Kuoga hunisaidia kujisikia msafi na tayari kuendelea na shughuli zangu. Wakati wa joto kali au baada ya kazi nzito, naweza kuoga mara mbili ili nijisikia vizuri zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii na kujitolea pale ninapoweza. Mara nyingi husaidia kwa kutoa ushauri au kusaidia kazi za pamoja kama usafi na miradi ya maendeleo. Pia ninahimiza mshikamano na amani kwa sababu na amini jamii ikishirikiana, maendeleo huwa rahisi na ya kudumu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mtu na kuwapongeza waziwazi. Tunaweza kukaa pamoja, kusherehekea kwa chakula kidogo au mazungumzo ya kirafiki na kushukuru juhudi zilizofanywa. Pia napenda kuchukua muda kutafakari tulichofanya vizuri ili kututia moyo kuendelea kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano zaidi.

Ninakabiliana na mabadiliko kazini kwa kuwa na mawazo chanya na kuwa tayari kujifunza. Kwanza ujitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko na jinsi yanavyoadhiri kazi yangu. Pia huuliza maswali pale nisipoelewa na kushirikiana na wenzangu ili kusaidiana. Naamini mabadiliko uleta furusa mpya za kujifunza na kukua kitaaluma.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri. Hasaa asubuhi au jioni. Pia ni rahisi kuandaa na ninaweza kuinywa bila kuhisi msisimuko mkubwa. Kwangu, chai nikinywaji cha kawaida kinachoyifanya siku ianze au iishe vizuri.

Najihisi tathmini za kazi kama fursa nzuri ya kujua nguvu zangu na sahemu ninazoweza kuboresha. Napenda kupata maoni ya wazi na kujenga kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Kwani hiyo hunisaidia kujua kama ninafanya vizuri na ni hatua ya kukuza ujuzi wangu. Pia tathmini hunitia motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora zaidi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu Ninawaheshimu sana na huwa nasikiliza ushauri wao wanaweza kunifundisha mambo ya maisha kutokana na uzoefu wao na mimi huwa nashirikiana nao kwa heshima na upendo mahusiano haya hunifanya nijisikie kuunganishwa na familia na hunipa msingi dhabiti wa maadili na tabia nzuri.

Lugha ningependa kujifunza ni kifaransa. Ninavutiwa nayo kwa sababu inatumika katika nchi nyingi na inaweza kufungua fursa za kazi na mawasiliano. Pia napenda sauti yake na utamaduni unaoambatana nayo. Kujifunza kifaransa kungepanua mtazamo wangu na kunisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbali mbali duniani.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia hasa matumizi ya kompyuta na program za kisasa. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unasaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufungua fursa nyingi za ajira. Pia unanisaidia kuwasiliana vizuri na watu na kufanya kazi mtandaoni. Ningependa kujifunza kupitia mafunzo, video za mtandaoni na kufanya mazoezi kwa vitendo ili kuelewa vizuri zaidi.

Kwa kawaida, mimi huvyolea nywele zangu mara moja kwa mwezi. Kwa kuvyolea nywele zangu mara moja kwa mwezi, hunisaidia kuonekana nikiwa nadhifu na nikiwa nimejipanga vizuri. Ninapenda kueka mtindo rahisi unaonifanya nijisikie huru na kujiamini. Pia kuzingatia usafi wa nywele ni muhimu kwangu kwa sababu huongeza nidhamu na mwonekano mzuri kazini na katika maisha ya kila siku.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni asenali. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu ya mtindo wao kucheza na historia yake. Napenda jinsi timu inavyo wapa nafasi wachezaji chipukizi na kucheza kwa nidhamu na uvumilivu. Hata wakipata nyakati ngumu, huwa wanaendelea kupambana. Jambo linalo nipa motisha na furaha kuendelea kuwaunga mkono.

Ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Huwa nikiitumia husikiliza muziki na kuwasiliana kupitia simu na programu za sauti. Teknolojia hii hunirahisishia kupata taarifa bila kutumia macho. Hasa nikiwa na shughuli nyingine. Pia hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu na mambo yanayonivutia.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Nimevutiwa na wazo la kujitegemea na kutumia ujuzi wangu kutatua maitaji ya watu. Biashara inanipa nafasi ya kuwa mbunifu na kutatua changamoto na kujitengea mustakabali mzuri. Ingawa inaitaji mipango na uvumilifu, ninaamini ni hatua nzuri ya kukuza uwezo na kujitengea mafanikio ya mda mrefu.

Kitendo cha wema nilichowahi kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa na shida kwa kumpa msaada mdogo na kumsikiliza. Wakati mwingine ni kumsaidia jirani au rafiki bila kutarajia malipo. Nilifanya hivyo kwa sababu na amini hata jambo dogo linaweza kubadilisha siku ya mtu.

Ndio, nimewai kununua tikiti za Tukio. Ilikuwa ni kwa ajili ya sherehe na burudani fulani niliyokuwa ninavutiwa nayo. Kununua tikiti unifanya nijisikie nikiwa na mpango mzuri na kunipa hamasa ya kuudhuria Tukio hilo. Pia unisaidia kupanga muda na bajeti mapema ili nifurahie Tukio bila msongo mawazo.

Mimi huwa nafanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi ya kuchukua pumzi, kukimbia kidogo na kunyoosha mwili. Mazoezi haya hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kazi na kufanya nifikirie vizuri. Wakati mwingine, nikihisi kuchoka sana napendelea tu kutembea kwa utulivu ili kustretch misuli yangu.

Kila siku napenda kutumia whatsapp zaidi kuliko programu nyingine. Huwa ni rahisi kuwasiliana na familia na marafiki, kutuma ujumbe au picha na kushirikiana kwa haraka. Pia napenda kutumia tiktok kwa burudani na kuona mambo mapya yanayodijitokeza kila siku. Kila moja inanifanya nijisikie kushirikiana na kusherekea wakati mzuri na wengine.

Napenda kununua vitu mahali panapokuwa na urahisi na chaguo nyingi. Kwa kawaida napenda maduka makubwa kama carrefour au naivas kwa sababu naweza kupata kila kitu mahali pamoja. Kwa kawaida napenda maduka makubwa kama carrefour, au naivas kwa sababu unaweza kupata kila kitu mahali pamoja. Kwa vifaa vya teknolojia napendelea maduka rasmi au mtandaoni kama jumia ili kuhakikisha bidhaa ni halali kwa bei nzuri.

Mimi napenda wachezaji wanaonyesha ustadi mkubwa na weledi kwenye mchezo wao kama Lionel Messi. Kwa mfano, kwenye soka, napenda Lionel Messi kwa sababu anaona mchezo kwa uangalifu mkubwa na ana uwezo wa kushangaza mashabiki na kucheza kwa hiali na kasi. Pia napenda wachezaji wanaoshirikiana vizuri na wenzake, sio wale tu wanaojitahidi wenyewe. Kwa michezo mingine kama basketball na penda wachezaji kama Lebron James kwa sababu ni kiongozi mzuri na anachangia timu kwa kila namna.

Kila siku siwezi kuishi pasipo simu yangu ya mkononi. Ni muhimu sana kwa mawasiliano na taarifa na pia hutumika kwa kazi, mitandao ya kijamii na burudani kama kuangalia video au kusoma makala. Pia mara nyingi nategemea simu yangu kupanga ratiba zangu na kuangalia mambo muhimu kila siku.

Kuna mafanikio kadhaa kazini ninayodhamini binafsi, lakini moja kubwa ni wezo wangu kumaliza kazi kwa wakati bila kushindwa na kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa usahihi. Pia ni nadhamini pale panapokuwa na uwezo wa kusaidia wenzangu au kushirikiana nao katika mradi ikisaidia timu.

Mimi huenda maktabani marachache kwa sababu sasa kila kitu kinaweza kupatika na mtandaoni, lakini napenda kuenda angalau maramoja au mbili kwamwezi. Nikiwa maktabani, napata nafasi ya kusoma vitabu vya kila aina. Naeza fanya utafiti na kupata mazingira tulivu ya kujifunzia. Pia napenda kutembea maktabani na kuona vitabu mbali mbali. Kwa sababu kinachochea hamasa ya kujifunza na kupata marifa mapya.

Kwa kweli napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa kiwango cha kuelewana na kujifunza, si kubishana. Napenda kujadili maswala ya maendeleo, uongozi na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo adhiri maisha ya kila siku. HHwa siingii sana kwenye mijadala yenye jazba napendelea mazungumzo ya heshima yanayofungua akili na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tufauti.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini sana na taarifa ninazo shiriki. Situmii nenosari moja kwenye akaunti zote na kuhakikisha ya nakuwa magumu kubashiri. Pia napenda kutumia uthibitishaji wa hatua mbili pale inapoweze kana. Sibonyezi viungo vya ovyo ovyo hasa vinavyotumiwa bila maelezo na huwa naangalia mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara ili kujua nani anaweza kuona taarifa zangu.

Katika kazi yangu, natamani kufika mahali ambapo nitakuwa mtaalamu anaye aminika na mwenye mchango wakweli. Nataka kukua hatua kwa hatua kujifunza zaidi na kupata uzoefu unao niruhusu kushika majukumu makubwa. Lengo langu si cheo pekee bali kuwa na kazi yenye maana inayo niwezesha kuleta matokeo, kusaidia wengine na kujivunia mchango wangu kila ninapo tazama safari niliyo pitia.

Napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko AC. Upepo hunipa hali ya asili na kunifanya nijisikie huru zaidi, asa jioni au usiku. AC ni nzuri pale joto likizidi sana, lakini siipendi kuitumia mara kwa mara kwa sababu hunifanya nijisikie baridi kupita kiasi. Upepo unaonitosha na kunifanya nijisikia comfortable zaidi.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu na yenye mpangilio mzuri. Nafurahia pale panapokuwa na mwanga wakutosha nafasi ya kutosha ya kupanga vifaa na wenzangu wanaposhirikiana vizuri bila kupigia kelele. Pia napenda mazingira ya nayochochea ubunifu na kutoa heshima kwa kila mtu ambapo mtu anaweza kuuliza maswali, kujifunza na kutoa maoni bila hofu.

Maranyingi mchana napendelea kula chakula rahisi na chenyelishe. Kwa kawaida ni wali au ugali pamoja na mboga na nyama au samaki kidogo. Wakati mwingine pia napenda kula sandwichi au chapati ikiwa sina muda mwingi. Chakula kama hiki kinanipa nguvu ya kuendelea na kazi bila kunichosha.

Ndio, napenda kusoma maoni mitandaoni, hasa yale yanayohusiana na habari au mada zinazofuatilia. Unisaidia kuona mitazamo tofauti na kuelewa watu wanavyofikiria. Siiasomi yote kwa sababu mengine huwa ya jazba au hayana msingi. Lakini nikikuta maoni yenye hoja nzuri, unifanya nifikiria zaidi na wakati mwingina ubadilisha mtazamo wangu.

Kumbu kumbu nzuri ninayoipenda kutoka utotoni ni wakati walikizo za shule, tukitembea na familia kuenda mashambani kwao. Na kumbuka tulicheka sana tukicheza michezo ya nje, kulima pamoja na kisha tukakaa chini ya mti tukila chakula cha kienyeji. Hali iyo ya utulivu na furaha ilinifanya niheshimu familia yangu na kunipendeza zaidi.

Mimi nimerudia kujaribu pizza kutoka Italia. Niliipenda jinsi jibini lilivyoiva vizuri, mchanganyiko wa mchuzi wa nyama na ladha ya viungo mbalimbali pamoja. Pia nilijaribu sushi kutoka japani mara moja na nilifurahia sana mchanganyiko wa samaki safi na wali.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi ya kahawa, hasa ikitengenezwa nyumbani na sukari kidogo. Napenda kuinywa asubui au jioni kwani hunipa nguvu kidogo na pia ni burudani ya wakati wa kupumzika. Wakati mwingine pia napenda kunywa maji ya matunda, hasa machungwa au embe kwa sababu ni ya asili, yenye ladha safi na hunipa nguvu bila kuumwa na sukari nyingi.

Napenda kuchora na kupaka rangi vyote kwa pamoja Si mtaalamu sana lakini hunifurahisha kuchora vitu rahisi au kupaka rangi bila presha hunisaidia kujieleza, kupunguza msongo wa mawazo na wakati mwingine hunifanya nipoteze kabisa muda bila hata kugundua.

Majira ni nayoyapenda zaidi ni yale ya baridi ya kiasi haswa wakati wa mvua imenyesha kidogo na hali ya hewa iko tulivu. Napenda wakati ambapo jua sikali sana, upepo ni muanana na unaweza kutoka nje bila kujisikia kuchoka haraka. Majira kama haya hunifanya nijisikie huru nafikiria vizuri zaidi na hata kazi au kusoma kunakua rahisi kuliko wakati wabjoto kali.

Ndiyo, mara nyingi napenda kutumia video kwa mawasiliano hasa wakati wa mazungumzo ya kazi au familia. Video husaidia kuona uso wa mtu kuelewa hisia zake vizuri zaidi na kufanya mazungumzo ya mbali kuwa karibu zaidi. Pia ni rahisi kushirikiana na kueleza mambo ambayo maneno peke hayatoshi kama kuelezea tatizo au kuonyesha jambo fulani.

Kila asubuhi ni kiamuka, kwanza hufanya jambo dogo la kumfanya mwili uamuke vizuri. Kama kunyoosha mikono na miguu na kuchukua pumzi ya kina. Kisha uoga, kuosha uso na kisha kunywa kikombe cha chai au maji ili kwanza siku kwa nguvu. Baada ya hapo, huangalia ratiba yangu ya siku na kupanga mambo muhimu kabla ya kwanza kazi au maswala mengine.

Kwanza ninapoanza kazi, huanza kupanga kazi zangu na kuona zile zinazoitaji kipaumbele. Mara nyingi uchunguza barua pepe, ujumbe muhimu au taarifa kutoka kwa wezangu ili kuwa na picha ya kina ya siku. Kisha huanza na kazi rahisi au ile inayoitaji umakini mkubwa ili kupata mwendo mzuri. Pia hujaribu kuhakikisha kila kitu kiko tayari kama nyaraka au zana zinazoitajika ili kazi ifanyike bila usumbufu.

Ndiyo, nimeweka bathi ya picha zangu mitandaoni, lakini kwa uangalifu sana. Napendelea kueka zile zinazofaa na si za kibinafsi sana ili kulinda faraga yangu. Pia hua naangalia mipangilio ya faraga kama nani anaweza kuona picha hizo na kuepuka kushiriki maelezo mengi zinazoweza kutambulisha mahali nipo au tarifa za kibinafsi.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kwanza kuelewa kila hatua vizuri na kuona nisehemu gani zinazochukua muda mwingi au zinaanzilisha makosa. Bada ya hapo, hujaribu kutumia njia rahisi zaidi kama kupanga vipa umbele vya kazi, kutumia zana za kijiditali zinazo rahisisha kazi au kuandika hatua kwa hatua ili kuepuka kurudia makosa.

Napendelea zaidi kunyoa kuliko kuacha ndevu. Kunyoa ndevu unifanya nijisikie nipo na dhifu na tayari kwa kazi au majukumu ya kila siku. Pia ni rahisi kutunza na kunipa mwonekano safi unaofanya nijiamini zaidi asa ninapokutana na watu au kuenda kazini.

Kwa kawaida, ujitahidi kunywa maji kama glass sita hadi nane kwa siku. Sihesabu sana kwa umakini, lakini ujikumbushe kumwa maji mara kwa mara, asa nikiwa kazini au nikifanya shuguli zinazochosha. Nimegundua nikinywa maji ya kutosha mwili unajisikia vizuri zaidi na hata umakini unongezeka.

Uzoefu wa kazi, niliojifundisha zaidi nipale nilipopata nafasi ya kufanya kazi pamoja na watu watamaduni na mitazamo tofauti. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza kwa makini na kudhamini mawazo tofauti hata kama haya fanani na yangu. Pia niliona umuhimu wa subira na kuwasiliana kwa uwazi ili kuepuka migogoro.

Ndiyo, nimewahi safiri kwa ndege mara chache. Mara nyingi ni pale nikihitaji kuenda mbali kwa haraka, kama kuenda mji mwingine au likizo za familia. Nilifurahia sana safari hizo, hasa kuona mandhari kutoka juu na pia jinsi ndege inavyoweza kufanikisha safari ndefu kwa muda mfupi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yangu ya kikazi kwa kiwango cha juu, nikiwa mtaalamu anaye aminika na mwenye mchango mkubwa kwenye jamii. Nataka kuwa na kazi yenye maana, ambayo inaniruhusu kusaidia wengine, kuunda matokeo chanya na kujifunza kila siku. Pia ningependa kufanikisha ndoto hii bila kuwacha maisha ya kibinafsi kuwa dhabiti, ili nijisikie furaha na kuridhika kila hatua ya safari yangu.

Baada ya sikundefu, napenda kupumzika kwa kufanya mambo rahisi yanayonituliza. Maranyingi hukaa kimya kidogo, kunywa chai au maji na kuwacha mawazo yatulie. Wakati mwingine husikiliza muziki, kuangalia kitu kifupi kwenye simu au kuzungumza na mtu wakaribu.

Utoto wangu nilipenda sana kucheza nje na marafiki, hasa michezo ya kukimbizana na mpira wa mtaa, pia nilifurahia kuchora na kusoma vitavu vya hadithi, atakama havi kuwa vingi. Wakati mwingine nilikaa na watu wazima nikisikiliza hadithi zao, jambo lililo nifanya nijifunze mengi bila hata kugundua.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi habari mtandaoni zinanipa fursa ya kuona habari mpya mara moja Naweza kuchunguza vyanzo tofauti na kusoma makala zinazohusiana na maswala ninayoyapenda Pia ni rahisi kugawana na kuhifadhi habari muhimu jambo ambalo gazeti ya halilitoi kwa urahisi.

Ninapo jitambua kuwa ninaudhaifu fulani kwanza ukubali bila kujificha. Kisha najitahidi kujifunza na kuboresha kwa kuuliza msaada pale inapobidi na kujifunza kupitia mafunzo na uzoefu wa wengine. Pia upanga kazi zangu vizuri iliudhaifu huo usiadhiri matokeo.

Wikendi zangu huwa za kupumzika na kujipanga upya. Mara nyingi hutumia muda na familia au marafiki, tukizungumza au tukifanya mambo rahisi kama kutembea na kula pamoja. Pia napenda kupata muda wakua pekee yangu kusikiliza muziki au kupanga mambo ya wiki inayofuata. Siwezi kusema kuwa na ninaratiba kali lakini napenda wikendi iwe na mchanganyiko wa mapumziko na mambo yanayonifanya nijisikie vizuri.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuanza kwanza kuelewa chanzo chake kikamilifu. Hii ni hatua muhimu ili kuakikisha suluisho litatumika kwa ufanisi. Kisha ufikiria mbinu mbalimbali za kutatua tatizo nikizangatia hatari zake kwa kazi na wenzangu. Mara nyingi uangalia muongozo au mashauri ya wenzangu wenye uzoefu. Kisha kuchukua hatua kidogo kidogo ili kutatua tatizo bila kuharibu mambo mengine.

Ninawasiliana na wenzangu kwa heshima na uwazi. Maranyingi hutumia mazungumzo ya kawaida au ujumbe mfupi pale panapohitajika, lakini pia hupendelea kuzungumza uso kwa uso pale jambo linahitaji ufafanuzi au ushirikiano wakaribu. Pia huwa makini kusikiliza maoni yao na kushirikiana kwa pamoja ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Napata habari kutoka vya nzo mbalimbali kulingana na aina ya taarifa ni nayoitaji. Maranyingi hutumia mtandao kama tovuti za habari, mitandao ya kijamii ya kuaminika na blogu zinazotoa maelezo sahihi. Pia napenda kusoma magazeti ya karatasi au kuangalia televisheni pale ninapotoa habari muhimu. Kwa habari za karibu zaidi au kazi, pia hupata kutoka kwa wenzangu au makundi ya mawasiliano kazini.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie vizuri, siwezi kuumizwa na macho na pia hunitoa hali tulivu, inayofaa kusoma, kufanya kazi au kupumzika. Mwanga mkali mara nyingi huvuruga macho na kunifanya nijisikia usingizi au kichefu kichefu kidogo.

Nakumbuka Mr. Lewis aliyenifunza sana na kuniacha na kumbu kumbu nzuri. Mr. Lewis alikuwa mwalimu wa kiswahili na nilipenda jinsi alivyokuwa na subira na pia alifundisha kwa kushirikisha wanafunzi wote darasani. Alinifanya nisome kwa bidii zaidi na hata kunifundisha jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na ufasaha. Kila nikifikiria masomo ya kiswahili, bado na kumbuka jinsi alivyokuwa na moyo kufundisha na kutufanya tufurahie somo la kiswahili.

Ili kushugulikia makosa kazini kwanza huwa nakubali makosa hayo bila kuogopa au kujificha. Kisha huwa nachunguza sababu zilizoyasababisha ili kuelewa tatizo kikamilifu. Bada ya hapo naunda mpango wa kurekebisha makosa nikihakikisha hatua zinazochukuliwa hazileti tatizo zaidi.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujipumzisha kidogo WhatsApp ndiyo ninayuitumia sana kuwasiliana na familia na kazi Pia hutumia TikTok au YouTube kuangalia video fupi kupata burudani na wakati mwingine kujifunza kitu kipya mbali na hapo simu hunisaidia kupanga ratiba na kufanya mambo ya haraka bila kufungua kompyuta.

Ninapo hitaji kulinda mazingira huanza na mambo madogo ya kila siku Kwa mfano, napendelea kutumia chupa za maji na mifuko inayoweza kutumika tena badala ya zile za plastiki zinazotumika mara moja Pia hufanya jitihada za kupunguza kutupa takataka ovyo na kuchagua bidhaa kirafiki kwa mazingira huwa naangalia kama ni shiriki au kutumia vitu vina vyoweza kuharibika badala ya vile visivyo. Wakati mwngine pia napunguza matumizi ya umeme na maji kadri niwezavyo.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini mara nyingi niza kupanga muda na kushughulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwngine kuna ukosefu wa maelezo au mabadiliko ya ghafla yanayofanya kazi ishibike haraka. Pia mara chache kuna tofauti za mtazamo kati ya wafanyi kazi, jambo linaloweza kuathiri ushirikiano au ufanisi wa timu. Ili kushughulikia changamoto hizi, kujaribu kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wenzangu kuhakikisha kila jambo linaendelea vizuri.

Napenda hali ya hewa yenye baridi ya kiasi, isio kali sana. Inapokuwa na upepo mwanana na jua la western na hisi nikiwa na furaha na mwenye nguvu zaidi. Hali kama hiyo hunifanya nifanye kazi vizuri, nitembee bila kuchoka haraka na hata kupumzika kwa amani kuliko wakati wa joto kali au baridi kali sana.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Niliondoka huko kwa sababu ya masomo na kazi na maisha yamenipeleka sehemu nyingine. Ingawa siishi huko sasa, bado ninapenda sana na nikipata nafasi hurudi kuwatembelea familia na kukumbuka mwanzo wangu. Ni mahali panaponikumbusha nilikotoka na kunipa motisha ya kuendelea mbele.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubui hasa baada ya kupumzika vizuri usiku. Hapo akili iko safi, nguvu za mwili zipo na ninaweza kuwa makini zaidi na kazi zenye urefu au zinazoitaji umakini mkubwa. Pia napenda kutumia wakati huu kupanga kazi zangu na kumaliza mambo muhimu kabla ya siku kwani hufanya siku yangu kuwa na tija zaidi.

Kila siku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo madogo ya kupumzisha akili. Mara nyingi husoma kidogo au kusoma habari mtandaoni, kisha hupumzika kwa kusikiliza muziki tulivu au kuangalia video fupi. Pia huangalia ratiba ya kesho kupanga mambo muhimu na mara nyingine kuandika mawazo au mambo ninayotaka kukumbuka. Hatimaye hujaribu kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kuamka tayari kwa siku moya.

Harufu ni nayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi, hasa jasmini au waridi. Inanifanya nijisikie tulivu na yenye furaha ikibadilisha hali ya moyo bila hata kujua. Pia napenda harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama mlo wa asili wa familia, harufu iyo hunikumbusha nyumbani na huzidisha furaha yangu. Kwa jumla, harufu nzuri hunifanya nijisikie vizuri na kuwa na amani.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayoniletia matokeo chanya na yenye maana, sio tukwangu bali pia kwa wengine. Kwa mfano, kazi ambayo inasaidia timu kufanikisha mradi, kutoa huduma bora kwa wateja au kuboresha mfumo fulani kazini. Napenda kazi ambayo inanikumbusha kuwa juhudi zangu zinadhamani na kwamba kila jambo linalonifanya linamchango fulani, hata kidogo katika mafanikio ya jumbii.

Maranyingi nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkweli na wazi kwa watu. Kuanzia kwenye mazungumzo ya kawaida, kama kusalimiana au kuzungumza kuhusu jambo la pamoja, kisha urafiki ujijenga pole pole. Pia napenda kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza, kwa sababu watu anapohisi kusikilizwa huwa huru zaidi. Kadri muda unavyopita na kuaminiana, kuna vyo jengeka, urafiki unakuwa wakudumu.

Jambo muhimu nililojifunza ni kutoka kwa wazazi wangu na walimu wangu. Wazazi walinifundisha maadili ya heshima uvumilivu na kufanya mambo kwa bidiii. Mwalimu wangu, kama Mr. Lewis wa kiswahili, alinifundisha umuhimu wa kujieleza vizuri na kusoma kwa bidii Hawa watu walinilea ili niwe mtu mzima anayejua kudhamini elimu, maadili na kushirikiana vizuri na wengine.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni maji yenye barafu kidogo au juisi ya asili ya machungwa. Hunipa ladha safi, hunifanya nijisikie nimeshiba kidogo na hunifurahisha hasa pale joto likizidi. Wakati mwengine pia napenda smoothies au milkshake kwa sababu ni baridi, tamu kidogo na hunipa nguvu bila kunichosha.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya uwadisia na makala za elimu. Napenda vipindi vivinavyonyesha maisha halisi ya watu au changamoto wanazo zipitia kwa sababu vina nifanya nijifunze na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Pia hua nafurahia makala zinazohusu sayansi au mazingira kwa sababu zinanichochea kufikiria na kuongeza maarifa.

Utaratibu wangu wa jioni huwa rahisi na unalenga kupumzisha mwili na akili. Maranyingi hufanya kazi za nyumbani au maandalizi madogo kama kupanga chakula cha kesho au kupanga ratiba. Baada ya hapo, hupumzika kwa kusoma, kusikiliza muziki tulivu au kuangalia video fupi. Kabla ya kulala huwa naangalia mawazo yangu kuandika mambo muhimu na kisha kujaribu kulala mapema ili kuamka tayari kwa siku inayofuata.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Inanifuraisha kuona jinsi wanavyocheka, kushirikiana na kufikiria kwa ubunifu bila hofu. Kucheza nao pia hunifanya nijisikie huru na kupumzika kiakili, kwani mchezo wao hunivutia kwenye hali ya furaha na burudani. Pia napenda kuwa karibu nao kwa sababu nifursa ya kuwafundisha mambo madogo kwa upole na kuwa na muda mzuri kwa pamoja.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo na kutulia akili. Kwa kawaida huanza kwa kuandaa mambo madogo ya kesho kama kupanga ratiba au kuangalia kazi za muhimu. Kisha hupumzika kwa kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu na wakati mwingine kuangalia video fupi. Kabla ya kulala, hujaribu kuondoa mawazo mengi, niliopenda kukumbuka na kisha kulala mapema ili kuamka tayari kwa siku mpya.

Msimu ninaupenda zaidi ni majira ya baridi ya kiasi, pale jua linapokuwa la wastani na upepo mwanana. Napenda hali iyo kwa sababu hunifanya nijisikie huru, nimelala vizuri usiku na kazi au shughuli za siku hupita kwa huraisi bila kuumiza mwili. Pia majira haya hunipa nafasi ya kupumzika nje na kusoma bila joto kali au baridi.

Ili kufanya kazi na timu za mbali, mara nyingi natumia barua pepe, whatsapp au majukwaa kama zoom au teams kuwasiliana kupanga kazi na kushirikiana kwenye miradi. Kwa kuwa kila mtu yupo ha mahali tofauti, ni muhimu kupanga ratiba vizuri, kueka maelezo wazi na kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake. Njia hii hufanya kazi ya timu ifanyike kwa ufanisi licha ya mbali ya kijiografia.

Naweka nenosiri, mtandaoni au kwenye vifaa vya kidigitali, salama kwa kuchagua nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti. Pia hupendelea kutumia uthibitishaji wa hatua mbili, pale ninapoweza. Huwa pia siandiki nywila kwenye karatasi au simu. Kwa taarifa za muhimu zaidi, hupenda kutumia programu au zana zinazohifadhi taarifa kwa usalama na kuepuka kushiriki siri na mtu nisiyemjua vizuri.

Somo nililolipenda shuleni ni kiswahili. Nilifurahia jinsi tulivyokua tunasoma hadithi na kujifunza jinsi ya kujieleza mawazo kwa maneno sahihi. Pia nilipenda vile walimu walitufundisha kueleza hoja zetu darasani na kuandika insha. Jambo lililonifanya nifurahie somo na kulipenda zaidi pia ni jinsi ambavyo tulifundishwa sio tu lugha bali pia ustadi wa kuwasilisha mawazo vizuri.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kwanza kupumzika kidogo na kuchukua pumzi za kina ili kuondoa mkazo wa ghafla. Kisha hujaribu kupanga kazi zangu upya kugawa vipaombele na kushughulikia mambo muhimu kwanza. Pia mara nyingine hufanya mapumziko madogo kama kunywa chai au kutembea kidogo ili akili ipate kupumzika.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na nyama au samaki pamoja na mboga. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu, kinashibisha na pia kinanikumbusha chakula cha nyumbani. Kila nikikila nahisi kuridhika na furaha kwa sababu ni rahisi lakini chenye ladha na maana kubwa kwangu.

Napenda kusoma habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti zinazo julikana na kuaminika kama vile BBC Swahili, NTV Kenya na Citizen TV. Pia mara nyingine hupata habari kutoka kwa mitandao ya kijamii lakini ni makini na vianzo vya habari ili kuhakikisha siyo tsys taarifa zisizo sahihi. Kwa jumla, mtandaoni hufanya nipate habari ya haraka na kutoka sehemu mbali mbali.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Nilifurahia sana kuona kazi za sanaa kutoka kwa wasanii tofauti, hasa zile zenye rangi nyingi na ubunifu wa kipekee. Maonyesho hayo yalinifundisha kuona ubunifu kwa mtazamo mpya, kunipa msukumo wa kujaribu mambo mapya, na pia kunifurahisha kwa sababu ni muda mzuri wa kupumzika na kufurahisha uzuri wa sanaa.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kimepangwa vizuri na kilicho tulivu. Kina kitanda cha starehe kilichofunikuwa kitambaa safi kabati dogo la kuhifadhia nguo na dawati dogo linalotumia kusoma au kufanya kazi ndogo. Pia kunataa ndogo ya pembeni inayotoa mwanga lakini wakati wa usiku na baadhi ya vitu vya mapambo kidogo vinavyonifanya nijisikia nyumbani zaidi.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Fort Jesus huko Mombasa. Napenda historia yake na namna inavyoonyesha maisha ya zamani, biashara ya bahari na mchanganyiko wa tamaduni tofauti. Ningependa kutembea humo, kusikiliza hadithi zake na kujifunza zaidi kuhusu historia ya pwani ya Kenya na mchango wake katika dunia ya leo.

Napenda wanyama ambao ni marafiki wa karibu na wanaonyesha upole kama mbwa na paka. Mbwa hunifurahisha kwa ucheshi na uaminifu wao na hunifanya nijisikie salama nikiwa na wao. Paka pia hunifurahisha kwa utulivu wao na jinsi wanavyoweza kuwa wapenzi wa nyumbani bila kuwa changamoto kubwa. Pia napenda wanyama wa porini kama twiga au tembo, lakini kwa umbali kwa sababu wanamvuto wa kipekee wa asili.

Muda wangu wabure napenda kuutumia kwa mambo yanayonipa utulivu na furaha. Maranyingi husoma kusikiliza muziki au kuangalia video fupi. Wakati mwngine napenda kutembea kidogo nje au kuzungumza na marafiki. Si lazima nifanye mambo makubwa. Hata vitu vidogo hunisaidia kupumzika na kujipanga upia.

Mimi napenda Dan Brown kwa sababu vitabu vyake huwa na misisimo mkubwa na hadithi zinazofanya ufikiri. Nilifurahia jinsi alivyounganisha historia, sayansi na siri za ndani za riwaya, jambo linalofanya usome bila kuchoka. Pia napenda jinsi anavyounda wahusika wenye tabia za kipekee na mashati changamano yanayo fanya kila kitabu kiwe cha kuvutia hadi mwisho.

Kuhusu wasilisho ninajihisi vizuri lakini pia kidogo na msisimuko. Napenda kuwa na nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa wengine kwa sababu hunipa furusa ya kushirikisha maarifa na kuonyesha kile nilichojifunza. Wakati mwngine hua na wasiwasi kidogo hasa kuhusu jinsi wasikilizaji watakavyopokea ujumbe wangu lakini mara zote upitia kwa maandalizi kuandika hoja muhimu na kujirekebisha ili wasilisho liwe rahisi na ili watu waelewe na lenye tija.